Nikiwa na furaha kwa nyumbani huwa nafanya mamba raisi lakini yenye kunipa utulivu Naweza kukaa kimya kidogo nikisikiliza muziki ama pia sauti ya mazingira kusoma na pia kujifunza mambo jipya na pia kupanga mawazo yangu Wakati mwengine napenda kunywa chai ama kahawa taratibu nikizungumza na watu walionijali.

Ninapotaka kustarehe huwa nachagua mambo mepesi yanayo nituliza Naweza kusikiliza mziki naupenda, kunywa chai, ama pia kahawa, taratibu na pia kukaa kimya, kidogo bila presha Wakati mwingini, napenda kutembea nje kwa hewa safi, kutazama filamu na pia kus9ma kitabu, kitu kinachoniburudisha Kwa ujumla, kustarehe kwangu ni kuchukua muda wa kujitunza na kuwacha mawazo ya kazi.

Ninaposhirikiana na timu huwa na zingatia mawasiliano na heshima husikiliza mawazo ya wengine kwa makini nachangia mawazo yangu kwa uwazi na kuhakikisha kila mtu anahisi anathaminiwa Pia napenda kushirikiana kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja na kusaidiana pale panapo hitajika kushirikiana na timu yungu kwangu ni kufanya kazi pamoja kwa lengo moja na kuaminiana na kusaidiana.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto ya hunisaidia kupumzika, kupunguza uchovu wa mwili na kutuliza mawazo hasa baada ya siku ndefu. Na wakati mwingine, maji ya kawaida pia ni mazuri, lakini ya moto hunipa hisia ya faraja zaidi.

Ningependa iwe siku tulivu na yenye furaha. Si shere kubwa. Sana bali muda wa kufraia. Kutafakari mwaka uliopita na kushukuru. Na ningechagua kuwa na watu wa karibu, familia na pia marafiki wachache wa kweli. Wakati mwengine pia ningefraia muda mfupi peke yangu kwa tulivu. Na ningependa sheree raisi iliojaa vicheko mazungumzo mazuri na kukumbukumbu za maana kuliki anasa Ningependa keki ya chokoleti na vanila pamoja na chakula raisi nachokipenda labda wali na kuku Ningefuraia zawadi yenye maana kama vile kitabu kizuri ujumbe wa dhati na pia kitu kinachonisaidia kujifunza na kukua.

Zana ni nazo zitumia kila siku ni kama mfumo wa mawasiliano wa maandishi kuzungunguza na watu kujibu maswali na kusaidia kutatua changamoto Zana za kuchakata taarifa kuchambua maandishi maarifa ya kidigitali kunisaidia kuelewa lugha mada mbali mbali na mukta dha wa swali na zana za lugha ni kutafsiri tu.

Ndiyo hutenganisha taka la plastiki, karatasi, chakula kilicho baki na taka hatarishi husaidia kulinda mazingira na kurahisisha resacting ni tabia ndogo lakini na mchango mkubwa kusafi na afya ya jamii.

Kwa mtu anaye anza kazi ningempa ushauri huu kwa msingi lakini wanye nguvu. Kwanza kabisa ajifunze kwa makini, asikilize, aulize maswali, na ajifunze taratibu na utamaduni wa mahali anapo anza. Pili ni kua na msimamo wakujituma, aonyeshe bidi uajibikaji, na tatu kutengeneza uhusiano mzuri, shirikiana na wenzako, jenga heshima, na kwa mtu wa rahisi kushirikiana na yeye. Nne ni kua na nidhamu na mpangilio ratiba muda wako vizuri, timiza majukumu kwa wakati na weka vipaumbele Tano ni kujitamini na kustawishi uwezo jua nguvu zako, tambua mapungufu yako na tafuta njia za kuziboresha kila siku Sita ni kua na mtazamo chanya changamoto zitakuwepo, lakini mtazamo chanya na subira husaidia kushinda mazibizingiti.

Mahusiana yangu na wazee ni heshima na kujifunza kutoka kwao Ningewaheshimu wazee wangu kuwasikiliza na kuthamini hekima na uzoefu wao Mahusiana na wazee ni muhimu kwa sababu hutoa muongozo, maadili na historia ya maisha ambayo husaidia mtu kukaa vizuri.

Ningependa chai zaidi uleko kahama na saa chai ya mazio na kwa arufi yaki na lathagi Ningeanda sabui mapema na pia jioni kuchemisha maji kuongeza majani ya chai mazua kidogo kisha kuyache ichi mketaratibu Ningeongeza tangawizi, darasini kidogo na pia asali bad askari na ningependa kunywa nyumbani sehemu tulivu labda karibu nadirisha au pia nje nikisi upepo mwanana Ngesi kama kuna kitu kinakosekana si uchubu sana bila kukosa ile hali ya utulivu na mawazo mzuri wa siku.

Ndiyo nimejifunza kuhusu gitaa na pia najua mambo mengine ya kupiga gitaa kama akodi za msingi namna kufanya mazoezi na changamoto wanazo pitia wanazo anza na ningependa kwanza na akodi ya rahisi kufanya mazoezi kidogo kila siku na kufurahia kujifunza taratibu bila presha.

Ningependelea hali ya kati kuelekea baridi. Kwa sababu baridi ya wastani hutuliza husaidia kufikiria vizuri na ni rahisi kujistiri kuliko joto kali. Joto pia lina mazuri yake ya hasa asubuhi na pia jioni, lakini likizidi huchosha.

Kazi ninayo ichukia ya nyumbani ni ile inayojirudia rudia mara kwa mara bila mwisho Lakini muhimu ni kuifanya kama vile kusafisha choo na pia kupuliza vumbi kila siku Hii ni kazi inayoweza kuchosha na kuchukua muda Lakini kwa bahati nzuri inaweza pia kutoa utulivu baada ya kumaliza Kwa sababu unapoona matokeo yake ni yawazi.

Nimesafiri mahali patatu pazuri na Naweza kuambia kwanza ni pwani zenye mchanga mweupe na maji ya bluu kama vile Maldives apo pia Zanzibar iko nayo, milima yenye maandhari ya kuvutia kama kilmanjaro, miji ya kiistoria na tamaduni kama vile rome Apo izo ni sehemu utu wa utulivu, mshangao na kumbukumbu nzuri, hapo ndipo nimeenda.

Kitendo wema ni kusaidia mtu kwa njia ndogo lakini yenye maana. Kwa kumsikiliza mtu alie kuwa na shida na kumpa maneno ya faraja. Kusaidia kubeba kitu kizito kwa jirani ama pia rafiki, kutoa msaada mdogo kwa mtu asiye na uwezo wa kujipatia kitu muhimu kama chakula. Na kitendo cha wema hakitaji kuwa kikubwa. Hasa ni tabia ya kujali na kusaidia wengine.

Nilipenda sana kufanya mambo rahisi na ya kufurahisha kwanza ni kucheza na marafiki, kuchora na pia kuandika mawazo yangu kuuliza maswali mengi na kugundua vitu vipya kusikiliza hadithi na kufikiria mambo ya jabu Ningependa sana kujifunza na kuwa na udadisi mkubwa kuhusu dunia.

Kujijali na kujitunza ni muhimu sana. Kwanza mimi kwa afya ya mwili napenda sana kula chakula chenye lishe, kufanya mazoezi na kulala vya kutosha. Na afya ya akili kupumzika na kutafakari, kusoma vitabu pia. Na faraja ya kihekimu ni kuzungumza na marafiki na familia. Na hygiene, kuoga, kusafisha meno na kuvaa safi. Kujitunza ni kujali mwili akili na moyo kwa pamoja.

Ndiyo nimefuga mbwa na paka, lakini napendelea sana mbwa. Kwa sababu mbwa ni wapenzi wa kweli, wanakuaminika, watiifu na wenye furaha kuzunguka watu. Pia hutoa urafiki wa dhati, ni wapenzi wa mchezo na mazoezi na mara nyingi huwa sehemu ya familia.

Napenda sana kuamka taratibu, kunyoosha mwili, na kuchukua dakika chache kwa kutulia. Na kwa kiamshakinywa, napenda sana kuchukua chai na mayai, ama pia mkate na matunda, ili kunipa nguvu za kuanza siku. Na kuamka naamka asubuhi na mapema, kuoga naoga, kupanga wa ratiba yangu ya siku, kukagua vitu muhimu, na kuhakikisha kile kitu kinakuwa sawa. Ningezipenda asubuhi kwa sababu ni mwanzo mpya zinanipa matumaini, motisha na nafasi ya kwanza siku kwa mtazamo chanya.

Kuelewa tatizo kwa undani, kuchambua chanzo chake cha, kuzingatia ushahidi wowote uliopo, kuzingatia solution badala, kufikiria njia tofauti za kushughulikia tatizo kabla kuchagua hatua. Tatu ni kushirikiana wengine, kuuliza mawazo ya wenzako, kushirikia na timu kuchukua hatua kwa hatua, kutatua tatizo kwa mpangilio badala ya haraka kufuatilia matokeo kuhakikisha tatizo limekwisha na pia kuchukua hatua za kurekebisha ikiwa tatizo linaendelea.

Ningenda kujaribu mchezo unaochanganya akili na mwili kama vile chess kwa sababu hunisaidia kufikiria kimkakati na kupanga hatua za mbele na tukiangalia mchezo ya nje kama vile mpira na pia basketball Kwa kuwa ni burudisho huimarisha mwili na husaidia kushirikiana na wengine michezo ya puzzle kujaribu changamoto za akili kuunda mifumo na kupata suluhisho kwa mbinu za kipekee.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na mchango chanya kwa watu wengi kama kusaidia watu kujifunza kukuwa na kufanya maamuzi bora maishani kuona maarifa ya natumika kuboresha maisha kupunguza matatizo na kuleta uelewano Kuhimiza ushirikiano wema na matumaini katika jamii.

Napenda sana waandishi ambao wanafikirisha, wanahamasisha na wanafunika mawazo makubwa. Kama vile J.K. Rowling kwa sababu ya dunia ya Harry Potter ilio jaa ubunifu na mafunzo ya maisha. Pia kuna Chinua Achebe kwa kueleza tamanduni na maisha ya kijamii kwa undani kifupi ningevutiwa na waandishi wanaoweza kuunganisha Hekima, burudani na changamoto za maisha katika hadithi.

Haripota na falsafo ya mawe, nakipenda kwa sababu kina mchanganyiko, ubunifu, msukumo, na mafunzo ya maisha katika kama urafiki, ujasiri na kukabiliana na changamoto. Pia ni hadithia ya fantasia yenye ujasiri na maadili ya kimsingi, huku ikichanganya siri na msukumo. Ningependa sana haripota kwa sababu, ni jasiri mkweli, na hufanya makosa lakini hufanya jitihada za kurekebisha. Labda, rafiki wa karibu alinishauri kusoma kitabu hiki, na pia kukipata kwa mendekezo ya mtandaoni Ndio kabisa, nigependa kusoma vitabu vyote vya mfuatano vya haripota, kwa sababu kila kitabu kina msimulizi mpya, changamoto mpya na mafunzo ya kipeke.

Chumba changu si kidogo vile ni wastani ni cha kupumzika na kuhisi furaisi bila kuwa kikubwa sana. Kuta zangu ni rangi nyepesi na tulivu na ni bluu ili kutoa hali ya utulivu na kupumzika. Kitanda changu kimekua kilichopambwa vizuri na laini na mashuka safi na mazuri. Inanipa raha na kutosha la kulala vizuri na kupumzika baada siku ndefu. Kutoka dirishani ningependa kuona mchanga, bustani ndogo au pia miti yenye kijani kinachonipa amani na uhusiano na mazingira Pia napenda pembe ya kusoma na eneo la kutulia lenye vitabu, viti vipesi na mwanga mzuri.

Ndio napenda chakula cha haraka kwa sababu yanafanya chakula cha haraka kuvutia latha ya haraka rahisi na mara nyingi furaha ya kula bila kusubiri muda mrefu Hata hivyo chakula cha haraka si kila mara ni afya Kwa hivyo kita lishwa kwa kiasi kidogo pamoja na kula chakula chenyelisha.

Baada siku refu, napenda sana kupumzisha mwili kwa kuoga na pia kuosha miguu. Kisha kukaa na kulala kwenye kitanda cha starehe. Pia kusoma kitabu ili kupumzisha kiakili, kusikiliza mziki na kuzungumza na marafiki au familia kupumzika kihemko na kufanya mazoezi. Na kuwa kwenye sehemu tulivu labda dirisha kuangalia mandhari na pia bustani kupumzika kuchanganya mwili akili mwili.

Napenda sana wali na kuku wa kupika nyumbani. Hasa nikila nyumbani na nikiwa na familia. Kina ladha tamu na ya kusisimua. Mchanganyiko wa viungo vizuri, harufu ya kupendeza. Na mchuzi mzito unaoingia na vizuri na wali. Nikikumbuka mara ya kwanza kukila nikiwa mdogo wakati wa tukio la kifamilia. Ladha yakiniacha ni kumbukumbu ya furaha. Labda ni mzazi, aliyenitambulisha akinionyesha namna kinavyopikuwa na kwa nini chakula cha pekee ningesema ni karibuni, labda wikendi na pia siku ya sherehe, kwa sababu ni chakula kinachopendwa sana na wengi.

Ningetumia takriba saa mbili hadi saa nne kwa siku, nikijaribu kuepuka kuitumia kupita kiasi, na pia ningetumia zaidi whatsapp kuwasiliana, google chrome kutafuta taarifa, youtube kujifunza na pia kuburudika na labda muziki kama spotify. Na ningekumbuka simu yangu ya kwanza ikiwa rahisi labda ya kupiga na kupokea simu na SMS tu simu inge nisaidia kuwasiliana kwa uraisi, kujifunza mambo mapya kupanga shuguli na kupata habari kwa haraka na ningeona ni vizuri kuzima na pia kuweka mbali simu jioni kabla ya kulala Ili akili ipumzike na ipate usingizi mzuri.

Ndiyo napenda mvua. Kwa sababu mvua huleta utulivu, hewa safi na harufu mzuri ya udongo. Zauti ya matone mvua pia utuliza mawazo na ufanya mtu ajisikie yuko karibu na asili. Lakini mvua kali sana inaweza kuleta changamoto. Kwa ujumla ni mvua ya wastani hunipa hisia ya amani.

Kwanza kabisa ni kujua lengo la mkutano, kuelewa mada, agenda na matukio yanayotarajiwa Pili ni kuandaa taarifa na nyaraka, kuandika hoja, takwimu na pia nyaraka muimu zinazo saidia kwenye mjadala, Tatu ni kujipanga binafsi, kutulia, kuzingatia muda na kuwa tayari kwa maswali na pia maelezo kufahamu washirika wengine kujua ni nani atakaye kuhudhuria mitazamo yao na jinsi ya kushirikiana nao.

Kwanza kabisa ni orodhezesha kazi zote kuandika kazi zote zinazo hitajika kufanyika siku hiyo na wiki ijayo. Kweka vipa umbele, kugawa muda, kuzingatia mapumziko, kugawa maendeleo mwisho wa siku ama pia wiki kuangalia kazi zilizo kamilika na zile zinazo hitajika kuendelea kwa kifupi ni kuandika kupanga na kufanya.

Sadaka kwa waitaji kwa kanisa, maharambe na pia miradi ya jamii. Michango yangu kikipua ya kidogo lakini ya maana ikilenga kusaidia wengine kufanikisha maisha yao. Hatuwa hii ingekua pia njea kuanyesha shukrani na kujenga uhusiano mazuri na jamii. Kwa kifupi kutoa sadaka ama pia mchango ni kutoa msaada kuanyesha huruma na kuchangia ustawua wengine.

Leo ni jua na mawingu kidogo na joto mchana ni nyepesi hadi wastani kwa Nairobi si joto kali sana lakini si baridi pia Hali inayofanya iwe nzuri kwa shughuli za nje Kwa hali ya joto kama hii, wengi upendelea kuvaa shati la mikondo fupi na suruali nyepesi ili uweze kuwa na raha bila kupata joto kupita kiasi na hali ya hewa ya jua na mawingu mara nyingi inafurahisha kwa safari za nje matembezi na pia kufanya kazi nje kwa urahisi bila mvua. Katika hali ya hewa kama hii, unaweza kufurahia mambo kama kutembea nje kupige picha kusoma vitabu.

Ningekiona maanthari ya asili ya shughuli za kila siku, wakati wakitembea magari ya kipita, na ndege pia ndege umbali wakiangalia anga kutazama nje huonyesha mchanganyiko iko kwa miti ya kijani, majengo madogo ya juu na barabara zenye watu na magari wakipita Ningependa kutazama asubuhi mapema na jioni, asubuhi kwa sababu anga bado ni tulivu, na jioni kwa sababu mwanga wa jua unapita na kutoa mandhari mazuri miti hubadilika, majani hubadilisha rangi msimu wa vuli au pia chemchemi. Mvua huleta unyevunyevu na huota maua mapya, na anga hubadilika kutoka jua kali hadi mawingu na pia mvua na, kutazama nje kunanipa amani, utulivu, na furaha ya kuona maisha yanayo endelea ni njia nzuri ya kumzika akili, na kufikiria mambo ya mtazamo mapya.

Ndiyo napenda wazo la mchezo video, ninaelewa kuchangamsha akili, furaha, na ubunifu, unaotokea pale watu wanapocheza na mchezo kama ya adventure, kama kuchunguza dunia mpya na kufuatilia hadithi na ukiangalia katika mchezo wa sports, kujaribu uzoefu tofauti na pia michezo ya mashindano.

Nikikumbuka wakati wa finali, pale ambapo kila timu ilikuwa ikipigania kwa nguvu zote kushinda. Na labda ilikuwa New York Yankees dhidi ya Boston Red Sox. Timu maarufa ambazo zinapigana kwa ushindani mkubwa. Mchezo unaweza kuwa na homerun ya kushangaza katika ya mwisho wa dakika za mwisho. Na pia kufanya kachi isiyo na ya kawaida ikawa ya kushangaza mashabiki wote. Ningehisi furaha mshangao na msisimuko mkubwa hapa hasa pale timu yangu nilie ipenda inapo fanikisha kitu cha ajabu Napenda kufikiria jinsi mchezo huchanganya watu kuleta msisimuko na kuacha kumbukumbu zinazo sahulika kwa sababu Tukio lina hadithi yake na hisia zake.

Ningependa sebule kwa sababu ni mahali pa kushirikiana na familia kupumzika na kufanya shuguli mbali mbali kwa uraisi Ndiyo ni sebule, sehemu ya pamoja nyumbani yenye viti meza na mazingira yanayofanya mtu ajisikie nyumbani Chumba hiki kinapendeza kwa sababu kina mwanga wa kutosha viti vyepesi na vya starehe, rangi tulivu na manthari nzuri ambayo hufanya mtu ajisikie amani kukaa na familia na pia marafiki, kusoma vitabu na gazeti, kutazama televisheni na filamu, kuendesha mazungumzo na starehe Ukija pale, ningejihisi tayari kupumzika tulivu na kufurahia muda wa amani ni mahali pa kupata nguvu ya kuondokea masongo wa mawazo.

Ningependa sana kuenda Maldives, pwani yenye mchanga mweupe na maji ya buluu ya kuvutia. Ndiyo ni ufwekweni, mahali pa amani kupumzika na kufurahia mandhari ya bahari. Kuogelea katika maji safi, kutazama macho ya jua, kusoma vitabu nikiwa kwenye pwani, kupige picha za mandhari nzuri. Ningependa kusafiri na familia na marafiki wa karibu, mtu ambaye anaweza kushirikia nawe, furaha na amani ya likizo. Na pia nigependa kupumzika zaidi, lakini pia kufanya matembezi ya kitalii, pwani, au pia kuzunguka maeneo madogo madogo ili kufurahia mandhari.

Ningefanya mchanganyika wakadio na nguvu kama vile kukimbia yoga na pia kufanya push-ups mahali na aina ya mazoezi ni kukimbia nje na gym kwa mazoezi ya nguvu michezo ya mpira kwa ya pamoja ilikuongeza stamina na kushirikiana na wengine Ningefanya mazoezi takriba mara nne kwa tano kwa siku kuhakikisha mwili unapata lishe na nguvu ya kutosha Ningependa asubuhi mapema wakati mwili bado ni watija na akili iko macho ama pia jioni kama asubuhi haiwezekani Baada ya mazoezi ningehisi kuchangamka nguvu nyingi, furaha na utulivu Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza mtazamo chanya.

Ningekua kwenye masomo inayo husiana na maarifa na kusaidia watu kama kufundisha, utafiti na pia kazi za ofisi inayohitaji kufikiri na kupanga Ningechagua kwa sababu inanivutia kiakili inanipa nafasi ya kujifunza kila siku na ina mchango chanya kwa wengine Ningependa zaidi kujifunza mambo mapya na kuona maendeleo iwe ni kufahamu na wazo jipya na pia kumaliza kazi kwa mafanikio changamoto zingekuwa msongo wa muda, kazi nyingi kwa wakati mmoja na pia wakati mwingine kuchoka kiakili na ningependa usawa mzuri kati ya kazi na maisha binafsi pamoja na fursa zaidi ya mafunzo na msaada.

Mbwa kwa sababu ni mtiifu, rafiki na anaye jenga uhusiano wakaribu sana binadamu. Ningependa mbwa wakubwa, wakati, mna manyoa mafupi na pia ya kati. Macho yenye uhai na mkia inayotingisha kwa furaha. Angekuwa mchangamfu, mlinzi, kiasi, mtiifu na mpenda kucheza. Pia angekuwa na upendo wa watu wa familia. Labda angekuwa na tabia kuruka kwa furaha kila nikirudi nyumbani na pia kujaribu kuleta kiatu kama zawadi Kwa sababu uleta urafiki, faraja na furaha ya kweli upunguza upweke na ufundisha uwajibikaji wa huruma.

Ningependa kuitembelea Japani. Ndiyo inchi ninayotamani kuitembelea zaidi. Ninavutiwa sana na mchanganyiko wake wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Nimesikia kuna watu wa Japani ni wenye nidhamu, heshima na usafi mkubwa. Na pia usafiri wao wa treni ni wa wakati na wa haraka sana. Ningependa kuona mji wa Tokyo na maisha yake ya kiasi. Kiyoyo kwa maekalu na historia na msimu wa maua ya cherry Pia kuonja chakula halisi kama sushi na nikifikiria safari hiyo nahisi msisimko hamasa na fraha ni kama safari ambayo ingenipa maarifa mapya kumbukumbu nzuri na mtazamo mpya wa maisha.

Napenda chai ya maziwa kwa sababu ni laini inanipa utulivu na inaonifanya nijisikie nikiwa nyimbani ni chai hasaa chai ya rangi yenye maziwa kiasi na sukari kidogo Mara nyingi ukinywa asubuhi kabla ya kuanza shugli za siku au jioni nikiwa na pumzika baada ya kazi Kwa kweli nilijifunza kukipenda kupitia familia na watu wa karibu Baada ya kunywa nahisi utulivu, joto moyoni na umakini zaidi unisaidia kwanza na kumaliza siku kwa hali nzuri.

Napenda sana mbio za riadha, hasa mbio fupi kama mita mia moja na mita mia mbili. Naupenda kwa sababu ni mchezo unaonyesha kasi, nidhamu na juhudi binafsi. Sekunde chache tu zinaweza kubadilisha historia ya mtu. Hili hunivutia sana. Nakumbuka sana kutazama mbio za kilomita mia moja na za Usain Bolt. Hasa ilipovunja rekodi ya dunia ilikuwa ni wakati wa kusisimua na wakati wa kukumbuka sana. Mchezaji ninayempenda ni Usain Bolt kwa sababu ya kujiaminia kwake, tabasamu lake na uwezo wake wa kipekee uwanjani. Wakati wa olimpiki nahisi msisimuko, motisha na umoja wa kimataifa. Inanifanya niamini kuwa bidii na uvumilivu zinaweza kumfikisha mtu mbali sana.

Mara nyingi nikiisha shuguli za mchana napenda kupumzika kidogo kupanga mawazo ya siku na kumalizia mambo madogo yaliobaki Wakati mwengine nasikiliza mziki na pia kuzungumza na watu wa karibu kuanzia kwanza kupumzika naanzia kupumzika kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi saa moja usiku pale napohisi mwili na akili zinaitaji kupungua kasi na sipendi sheree kubwa sana lakini napenda kuangalia kipindi na filamu fupifupi Muzungumzo ya utulivu, wakati mwingine chai ya jioni na pia matembeze mafupi Kabla ya kulala, inapunguza kutumia simu, najipanga kwa ajili ya kesho Hii hunisaidia kupata usingizi mzuri jioni pia hunipa amani na shukrani ni mda wa kujitafakari, kuachilia msongo wa siku na kujisikia salama na utulivu.